Ninapenda upepo zaidi, upepo wa kawaida zaidi kuliko AC. Ingawa kila kimoja kina nafasi yake kulingana na mazingira na hadi ninayopitia. Upepo wa asili una kitu cha kipekee ambacho AC haiwezi kuiga kabisa. Hasa upande wa hisia na uhusiano na mazingira yanayonizunguka. Upepo unapovuma hasa jioni au asubuhi, hunipa hisia ya uhai na uhuru. Ni kama ujumbe wa moja kwa moja, kutoka kwa mazingira, unaoniambia, nipumue polepole na nijitue. Upepo huja na harufu za asili, ardhi, miti, na mvua ikikaribia. Na pia, hunifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia kwa namna ya kawaida sana. Mara nyingi, upepo hunisaidia kutuliza mawazo. Hasa kama nimechoka, au kichwa kimejaa fikra nyingi. Unapogusa ngozi taratibu unatoa joto bila kunifanya nihisi baridi kali au ukavu. Kwa pia upande wa afya na faraja upepo wa kawaida hunifanya nipumue vizuri zaidi kwa sababu hewa huwa inabadilika na kuwa safi AC japokuwa ni msaada mkubwa wakati wa joto kali sana mara nyingi hujiniacha na koo kavu au pua kukauka kama imetumika kwa muda mrefu ndiyo maana, kama si lazima napendelea kufungua dirisha au kukaa mahali panapopata upepo wa asili. Hata hivyo, siwezi kusema AC haina umuhimu. Kuna nyakati ambapo, joto linakuwa kali kupita kiasi hasa mchana au katika maeneo yenye joto la juu sana wakati huo, AC huwa msaada mkubwa sana. Inanisaidia kuendelea kufanya kazi, kulala vizuri au kupumzika bila kuhisi kuchoka kupita kiasi. AC hunipa udhibiti unaoweza kurekebisha joto kulingana na unavyohitaji, jambo ambalo upepo wa kawaida hauwezi kufanya kila wakati lakini bado hata nikiwa na AC, napendelea isiwe kali sana napenda iwe ya kiasi tu, ya kusaidia tu, si kuchukuwa nafasi ya hewa ya asili kabisa kama inawezekana, napenda kuchanganya dirisha kidogo wazi na AC ikiwa chini ili nipate faraja bila kupoteza hisia ya hewa alisi kwa pia upande wa kisaikolojia, upepo hunifanya nijisikie huru zaidi kama niko nje hata nikiwa ndani AC kwa upande mwengine, hunikumbusha kuwa niko katika mazingira yaliyodhibitiwa kama ofisi au chumba kilichofungwa wakati mwengine, hilo ni sawa lakini wakati mwingine natamani tu kihisi dunia ikipita bil vizuizi.